Hapana sitaweza kuishi bila teknolojia kwa maana teknolojia inakufanya kuona vile vitukio vituzi ambavyo vimetokea hivyo punde na pia inakuelekeza jinsi dunia ya sasa inafyo henda. Na pia katika kufanya kazi haswa zile za mitandaoni hivyo basi teknolojia inasaidia pakubwa kubwa kwa upana.

Mimi hulinda faragha zangu mtandaoni kwa kuunda Pin kwenye lugha ya kimombo bila kuambia yoyote na pia faragha yangu naweka pali panapo pasipowezwa kufikika kwa yule yoyote Hata uwe mjuzi wa mitandaoni haswa.

Na miutumia mtandao za kijami pakubo kwa mana inasaidia kupata vile ujumbe habari ambazo kwayo zinelekea au tukia ambazo zinatokea wakati huo na pia zinaweza kwa mfano kazi za ofisini unaweza kuzieneza kupitia kwenye mtandao za kijamii na watu wanaweza kuzipokea.

Utotoni haswa nilikuwa napenda kutembea kutembelea ndukuze kina dada kina kaka zangu na pia haswa nilikuwa napenda kucheza mpira ya karatasi kwmaana wakati huu hawakukua kumeendelea sana ivyo basi nikuwa napenda kucheza mpira wa soka na watoto wenzangu.

Mimi hupenda suruali kwa maana Mimi binafsi ni jenda ya mwanaume kwa maana napenda suruali Kwa maana inaficha uchi wa mtu Haikuoneishi mwili wa mtu na pia huzuia baridi kwenye mwili wa binadamu Kukuepusha na magonjwa.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo kwanza ni rununu yangu. Kwa maana hili rununu laweza kubebwa kila maali, uweza kupata ujumbe kila mara. Pindi tu panapotokea ujumbe ambao ina ujumbe mkubwa. Hasa kama vile ulipuzi wa magonjwa, ulipuzi wa vita Hivyo basi mi upenda kutumia rununu haswa na siwezi kuishi pasipo.

Mimi Naam mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine Kwa mfano yeyote aliye mbali na anafaa kupasha ujumbe kufika kwangu anaweza tumia teknolojia ya rununu kuandika Ukuchapisha walio karibu nao wanaweza ni karibia na kunipa ujumbe huo kupitia njia ya mdomo.

Haswa mimi hungoja barua pepe kwa siku Mara kadha kwa maana huwa ndiyo njia mwafaka ambayo wanzangu hupitisha ujumbe huniafikia Wakati ambapo simo kwenye mitandao hivyo basi mimi hupokea barua pepe nyingi sana kwa siku.

Kwa wakati mwingine, mimi hupenda kutumia video kwa mawasiliano haswa kwa ule huwezesha uwelewa mzuri Kwa yule yote yule ambaye anataka kupata ujumbe Hivyo basi na mtumia video ili aweze kuwa na uwelewa mzuri.

Kazi yangu ya kibinafsi kwanza nimeweza kuorodhesha kile ambacho nakihitaji kufanya moja kwa moja kiratiba ivyo basi inaweza au kukupa mpangilio ambao ni mzuri kutoka cha kwanza hadi cha mwisho na huwezesha kuwa na kazi nadhifu.

Naam mimi kwa kuelewa kwangu sipendi kutazama sana mpira ya ki rubi Aswa kule marekani sina uwezo wowote kuhusu timu ya ki marekani ama pia sina hinti kuhusu uchezo wa ki rubi.

Nchi ambayo ningeweza kutembelea nchini pamoja na Marekani, Ufaranza na pia kule China kuangalia jinsi wao huweza kuangalia uchumi yao na pia maendeleo yao Kwa maana wamekuwa wakibobea haswa duniani ukilinganishwa na mi mji mwingine.

Tukio zuri au baya kwenye maisha yangu, tukio la kwanza ambalo ni nzuri Nilikuwa nimeweza kuhitimu masomo yangu na hivi zasa nafanya kazi katika kampuni alafu kisha tukio baya ni lile ambalo Mshahara ni duni hivyo basi Singeweza kusaidia wale wasiojiweza akina nyanya wasiojiweza na pia familia zizojiweza Hivyo basi Tukio langu muhimu ni lilo la kuwa na pesa nimeweza kusaidia wale wasiojiweza.

Na nimeweza kushiriki mashindano wa galabu mara nyingi sana moja ni mashindano darasani kwenye mtiani pili ni mashindano ya njani haswa mbio au mchezo wa soka Nirivyoweza kuyahitimu yae mashindano kwa maana nimeweza kuchukua namba moja kwa Mara nyingi kwa huo mshindano.